Mimi napendelea mwanga wa kati kwa sababu mwanga mkali unaumiza macho mwanga mkali unafanya nisione vizuri na wakati mwingine macho hua yanakua yana uma mpaka yanatoa machozi kwa hiyo kwenye kazi zangu zote nazofanya. Napendelea mwanga wa kati ambao sio mkali ambao huniwezesha kufanya majukumu yangu kwa wakati na kwa usahihi zaidi.

Nikiwa nyumbani napendelea sana kupika, lakini napendelea pia kufua, lakini napendelea tena pia kufanya usafi kwa hiyo mara nyingi, hiyo ndio vitu vitatu ambavyo na vipendelea kuvifanya nikiwa nyumbani kupika, lakini pia kufua, lakini pia wakati mwingine kucheza na watoto kwa hiyo nivitu ambavyo napendelea kuvifanya, lakini kazi kubwambili ni kupika pamoja na kufanya usafi nyumbani.

Mimi binafsi napendelea sana kusoma kuliko kuandika kwa sababu kuandika huwa mara nyingi inanichosha kwa hiyo mara nyingi napendelea kusoma kwa sababu wanajua nikimsomea mtu ama nikiongea nitaelezea ama nitasoma kiundani zaidi kuliko nikiandika kwa sababu nikiandika na kuwa nakosa uwanda mpana wakueleza kila kitu ambacho kipo.

Mimi nafua nguo mara sita kwa wiki. Manake kila siku nafua nguo siku moja moja kwenye siku saba za wiki kasoro Jumapili ambayo Jumapili mara nyingi natumia kama siku ya kupumzika kwa hiyo siku sita, Jumatatu, jumane, Jumatano Alhamisi Ijumaa pamoja na Jumamosi ndio siku ambazo lazima nifue kwa hiyo Jumapili ndio siku pekee ambayo natumia kupumzika.